Chakula ninacholipenda zaidi ni chakula cha pilau. Mimi hupenda sana kula pilao kwa kuwa ni tamu na ambayo inakwe inachanganywa na nyama. Mara nyingi, mimi hula pilao katika sherehe ama kula pilao ila kila wakati ninapoenda nyumbani. Kwa kuwa mama yangu ni mpishi hodari wa pilau. Kutayarisha pilau pamoja na kuku alafu anatengeneza ka kachumbari hapo kando. Hivyo inafanya pilau inakua tamu sana na kufutia na harufu nzuri.